Ndiyo, napenda asali sana. Napenda ladha yake tamu na asili ambayo hunifanya nicheke kidogo. Asali pia hunisaidia kula vyakula vya afya na kunipa nguvu. Mara nyingine napenda kuiweka kwenye chai ya au maziwa kupunguza ladha ambayo ni kali.